Mara nyingi mimi huwa napenda kupanda milima. Ni shughuli inayonipa changamoto nzuri ya mwili. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuniruhusu kufurahia mandhari ya asili pamoja na hewa safi. Pia hunipa hisia ya mafanikio baada ya kufika kileleni.

Napenda kutembea maeneo ya asili kama vile fukwe, misitu na milima midogo. Kwa sababu ya natoa tulivu na hewa safi, pia hufurahia kutembea maeneo tulivu ya mtaa. Au bustani, hasa jioni kwa ajili ya kupumzika na kutafakari pia.

Sijawai kujifunza gitaa kwa kiwango cha kitaalamu lakini nimejaribu kujifunza misingi ya chords na midundo rahisi nyumbani. Napenda kupiga gitaa kwa sababu inanifurahisha inatoa utulivu na ni njia nzuri ya kuonyesha hisia za kupitia muziki. Hata kama siwezi kuimba au kupiga vizuri sana napenda kujaribu na kuendelea kujifunza hatua kwa hatua.

Mimi binafsi naposhughulikia udhaifu wangu kazini nafanya mambo kadhaa kwa makini. Hutambua udhaifu wangu, kwanza najua ninini hasa siwezi kufanya vizuri au nisehemu gani ya kazi inayonifanya nihisi changamoto. Kujifunza zaidi na shughulikia udhaifu kwa kupata maarifa zaidi kuangalia tutorials kushiriki mafunzo au kusoma kuhusu kipengele hicho.

Ndio maana mimi binafsi napenda hesabu hasa pale zinapotumika kutatua matatizo halisi ya maisha au kazi. Hesabu hunifundisha kufikiri kwa utaratibu kufanya maamuzi sahihi na kuwa makini kwenye maelezo. Ingawa kuna sehemu zinahitaji umakini zaidi. Napenda changamoto yake na namna ilivyosaidia kupanga mambo vizuri.

Naam, huwa napenda kupiga kura pale ninapopata nafasi. Kupiga kura ni njia muhimu ya kushiriki maamuzi ya jamii na serikali. Na kuhakikisha sauti yangu inahesabiwa. Napenda kuhakikisha nimejua vizuri kuhusu wagombea au sera kabla ya kupiga kura. Ili kufanya uamuzi unaofaa na.

Ndio, mimi binafsi nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo univutia kwa sababu linalipa uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia ubunifu wangu na kujifunza kwa vitendo kuhusu uongozi na uwajibikaji. Ingawa lina changamoto kama mtaji hatari na ushindani. Naamini kwamba mipango mizuri nidhamu na uvumilivu linawezekana.

Ningependa kuitembelea Japan. Nchi hiyo inanivutia kwa sababu ya mchanganyiko wake wa kipekee wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa jadi pia nimekua nikisikia kuhusu mandhari yake ajabu hasa misitu ya cheri bloso m na milima ya Fuji. Ambayo inavutia sana. Ningependa kuiona Himeji Kesul mitaa ya Tokyo. Yenye mwangaza wa taa.

Mimi huwa napenda sana kutumia programu mbali mbali kwa wakati. Kwa mfano kila siku mitandao ya kijamii kama whatsapp, instagram au facebook kwa uwasilianaji wa marafiki na familia programu za kazi au shule kama Gmail, Microsoft au Google Classroom kufuatilia barua pepe au kazi. Programu za burudani kama YouTube na TikTok.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi napenda ndizi kwa sababu ni tamu rahisi kula popote na pia lina nguvu na virutubisho vinavyo ongeza nguvu mwilini. Pia nimekua nikisikia kwamba ndizi zina faida nyingi kiafya kama kusaidia digestion na kuongeza ni shati. Ningependa kula ndizi safi au kwenye keki za ndizi.

Ndiyo mara nyingi huwa napenda kutumia teknolojia ya sauti. Kwa mfano mara nyingi watu hutumia misaidia ya sauti kama Siri au Alexa kusikiliza taarifa kupanga ratiba au kuamsha alarm. Teknolojia ya sauti pia inarahisisha maisha kwa kurahisisha utafutaji wa habari kuwasiliana na kufanya kazi bila kutumia mikono kila wakati.

Malengo nilionayo kwa kazi yangu ni kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Kufanya kazi kwa ubora na uadilifu na kuchangia mafanikio ya timu au shirika. Pia nalenga kupata uzoefu zaidi kukabiliana na changamoto kwa ubunifu na hatimaye kukua kitaalamu huku nikitoa mchango chanya kwa jamii.

Napendelea joto kuliko baridi. Joto hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Na hurahisisha kufanya shughuli za nje kama kutembea kuenda pwani au kufanya mazoezi.

Ndiyo napenda sana kutumia muda na familia yangu. Kuwa nao hunipa furaha, utulivu na nguvu ya kihisia. Napenda kuzungumza nao, kula pamoja, kushirikia matukio madogo au hata kukaa tukicheka. Muda na familia hunisaidia kupumzisha na kuungwa mkono na nisehemu muhimu sana maisha yangu.

Ninapenda sayanzi ya mazingira. Napenda kwa sababu inaniusisha kujifunza jinsi dunia inavyofanya kazi, jinsi viumbe na mimea vinavyoshirikiana na jinsi binadamu wanavyoweza kuifadhi raslimali. Somo hili linanifundisha kuthamini mazingira, kuzingatia hatari za shuguli zetu na kutafuta suluhisho za changamoto za mazingira. Ninapo fikiria sayanzi najiskia msisimuko na motisha ya kufanya mabadiliko.

Kusema kweli tabia ninazo zichukia ni zile za udanganyifu na ubinafsi. Kuna watu wanaojiweka mbele ya kila kitu hawawezi sikiliza wengine au wanadanganya ili kupata faida zao. Pia huzidisha kuona kutoheshimu muda na ahadi kama mtu akikuahidi kitu kisha hakuonyeshi heshima hiyo inachosha kweli.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati ninapolazimika kufanya uamuzi mgumu ambao ulibadilisha mwelekeo wa maisha yangu. Kipindi ambacho mambo hayakuwa rahisi kulikuwa na shinikizo, hofu ya kushindwa na mashaka mengi lakini ninachagua kusimama imara, kujitambua na kuamini uwezo wangu.

Ndiyo hua napenda kujaribu vyakula vipya. Inanipa furaha kugundua ladha tofauti na tamaduni za watu wengine. Si lazima kila mara nipende kila chakula nachojaribu, lakini napenda uzoefu wenyewe. Kuonja kitu kipya na kuja kimiandaliwa vipi. Hasa napenda kujaribu vyakula vya kienyeji vya maeneo tofauti kwa sababu chakula kinaeleza sana kuhusu maisha na utamaduni wa watu.

Maraniyngi mimi huwa mtu wa kuwahi kwa sababu napendelea kupanga muda vizuri na kuepuka msongo wa mwisho wa dakika za mwisho kuwahi kunanipa nafasi ya kutulia kupanga mambo kidogo kabla ya kuanza na kuonyesha heshima kwa watu wengine hata hivyo, mara chache kunaweza kuwa na uchelewa kidogo kutokana na changamoto zisizotarajiwa.

Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki, hasa michezo ya nje kama kukimbizana, mpira na kuruka kamba, pia nilifurahia kugundua vitu vipya kama kutengeneza vitu vidogo kwa mikono au kuuliza maswali mengi kuhusu dunia inayozunguka. Wakati wa utulivu nilipenda kusikiliza hadithi na kusoma vitabu mambo yaliyosaidia kukuza mawazo na ndoto zangu.